Ndiyo, napenda kutembelea, napenda kutembea kwenye kwenye mazingira ya kiasili ndiposa nimeweza kuzuru ziwa na pia mito mbali mbali nimeweza kuzuru ziwa Victoria, pale ambapo pana manthari mazuri ya nayo pendeza pia napenda vyakula vya pale ziwani, samaki, na pia ku napenda kutembea pale kwenye maji, kupitia meli, ni mchezo unaopendeza. Pia nimeweza kuzuru mto wa nzoia mara mingi wakati mwingi na mto huu una mantari ya kupendeza, kuna utulivu na pia miti ya kiasili iliyo kando ya mto hii inafanya mazingira yale yakue mazuri ya kupendeza na pale milio ya ndege pale inaleta hali ya utulivu.